Ninapenda kukua mahali ambapo kuna utulivu, ambapo hakuna watu, kwa hiyo naezasema napenda sana kukaa kwa nyumba, na hile wakati ambapo natatoka nje sipendi kukaa mahali kuna watu, ama mahali kuna kelele ya mabasi ya magari.

Mafunzo ambayo yamenisaidia kazini ni kukuwa na ustahimilivu, kuvumilia katika hali zote na pia kuwa mbunifu ili uweze kufanya mambo mapya zaidi ya vile ambavyo tunafanya kwa kawaida kwa hiyo uvumilivu na kustahimili.

Mimi ninapenda kuandika kwa kompyuta wala sipendi kuandika kwa mkono kwa sababu mkono inachosha na sasa hivi mahali ambapo tumefika teknolojia iko juu sana iko katika hali ya juu. Kwa hiyo kompyuta itakuwa inarahisisha mambo na ambacho nitakuwa nakifanya kitaenda kwa haraka.

Nimewahi kufanya kitendo cha kusafisha mazingira ambapo tulikuwa tumekutana na wanarika wenzangu na tulikuwa tunasafisha mazingira katika county yetu kwa hiyo tulisafisha mazingira tukachoma taka na mazingira ya kawa masafi.

Mimi napenda kuva suruali lakini si sketi manake nikiwa na suruali ndefu la kwanza sitahisi baridi na pia ninaona kwamba ambapo tumefika kama nchi iyo ndiyo iyo ndiyo sekta ambayo tuko.

Programu ambao mimi hutumia sana ni programu ya whatsapp ambapo mimi nakua nikiongea shughuli za kikazi ama mara zingine ni naongea na marafiki zangu. Nikipanga pia mambo fulani wa fulani kwa hiyo natumia whatsapp kwa sana.

Mimi ninapo amka asubuhi. Jambo la kwanza hukua ni kuomba. Alafu kisha nikishaomba. Naenda naoga. Nikishaoga naenda natayarisha. Cha kukunywa asubuhi. Alafu kutoka hapo naingia kazini naenda nafanya kazi.

Siku yangu ya kuzarua la kwanza, mimi hupigia wazazi wangu. Ninasherekea nawo manake kama siwa nisingekuwa hapa, ama singekuwa hapo. Halafu jambo la pili, mimi husherekea pia na marafiki. Ninaangalia video za zamani, na nina sheherekea hizo kumbukumbu.

Ndiyo nimewai kutembea ziwani bogoria ambapo nilikuwa mchanga nilikuwa miaka kumi na nilifurahi sana kwenda huko nilienda nikaona wanyama kama crocodile wanyama kama.

Mimi hukunywa maji mara kwa mara kwa siku. Siwezi kuwa hesabu ni mara ngapi. Lakini mimi hufikisha ile kiwango ambayo daktari anasema tufikishe. Kwa hiyo nakunywa tu mara kwa mara. Lakini siwezi sema ni mara mbili ama tatu kama inakuanga mara mingi.

Napenda kutumia muda na familia yangu, kujiangalilia kumbukumbu za zamani, ama picha, na pia kula pamoja, na pia kujiangalilia taarifa, na pia michezo pamoja, na pia kuongea na wao na kufurahi pamoja.

Ninapenda kujifunza mambo mapya, niki ingia mtandaoni, ninaangalia jinsi ambavyo vitu vipya vinafanywa, ninafuata video na pia naziandika kumbukumbu chini, ili niweze kukumbuka ambacho nimejifunza.